Mfereji wa TV ninao ufuata zaidi ni Netflix ni Netflix. Napenda Netflix kwa sababu inavipindi na filamu nyingi za kuchagua kulingana na ladha yangu. Hapo ndiyo ninangalia comedy shows kama Family Guy na Big Bang Theory. Napenda kuangalia televisioni wakati wa kupumzika. Hasa jioni au wikendi. Vipindi hivyo hunifanya nicheke, nipumzike na kusahau stress za siku.

Kwanza kabisa, nilisomea uhandisi wa mazingira na Biosystems Engineering. Kwa sasa nafanya kazi katika chuo kikuu cha kenyatta idara ya uhandisi kwenye Department ya Biosystems Engineering kama Assistant Technician. Nilichagua njia hii kwa sababu nilikuwa na hamu ya kuelewa maswala ya mazingira, mifumo ya kibayolojia na matumizi ya uhandisi katika kutatua matatizo halisi. Na pia katika uhandisi wa maji. Kitu ninacho kipenda zaidi ni kupata uzoefu wa vitendo na kufanya kazi kwenye mabara na mitambo. Changamoto ninazo kutana nazo ni mzigo wa kazi na wakati mwingine rasili mali chache. Kama ningebadilisha kitu, ningependa kupata nafasi zaidi za mafunzo na ukuwaji wa kita aluma.

Ujuzi nigependa kujifunza ni ujuzi wa biashara na masoko ya kidigitali. Ningependa kujifunza jinsi ya kutangaza bidhaa na huduma mtandaoni, kutumia mitandao ya kijami kama TikTok na Instagram na kuelewa vizuri jinsi ya kuwafikia wateja wengi. Pia ningependa kujifunza ujuzi wa kifedha ili kusimamia mapato na matumizi vizuri. Ujuzi huu utansaidia kujitegemea kukuza biashara yangu na kufungua fursa mpya ya maendeleo binafsi na kitaaluma.

Uzoefu wa kushangaza nilio wahi kupata ni kushiriki kwenye sherehe ya graduation yangu ya chuokikuu. Nilipokuwa pale nilijihisi furaha kubwa na mshangao kuona familia yangu na marafiki waliokuwa wamekusanyika kunisherehekea. Kitu kilicho nifanya ni kumbuke zaidi ni mwalimu wangu wa nursery, Mrs. Mudhuri, aliye nilea na aliye kuja katika graduation yangu. Kuleta keki. Uzoefu huu ulikuwa wa kipekee kwa sababu ulikuwa ni mchanga nyiko wa mshangao, furaha na kusambua jiti hada zote nilizofanya nili hisi nikiwa na furaha tele na shukran kubwa kwa wale waliokuwa nami.

Hapo zamani nilipokuwa shabiki wa mpira wa miguu, nilikuwa shabiki mkubwa wa timu ya Liverpool. Napenda timu hii kwa sababu walikuwa na wachezaji wazuri na michezo yao ilikuwa ya kuvutia sana. Nilikuwa shabiki mkubwa wa wachezaji kama Mosala, Farminio na Sadio Mane kabla ya mane kuhamia timu nyingine. Hata hivyo kwa sasa siangalii mpira wa miguu sana lakini kumbukumbu na furaha ya kuwa shabiki wa Liverpool bado iko moyoni mwangu. Nilifurahia sana kusherehekea mabao na ushindi wao pamoja na marafiki.

Wa mpira wa kikapu ninae mjua ni Lebron James. Napenda jinsi anavyocheza kwa ustadi mkubwa, nguvu na akili ya mchezo. Kila anapokuwa uwanjani hunifanya niwe na nishangwe na uwezo wake wa kuongoza timu na kufanikisha mabao. Kitu kinachoni vutia zaidi ni jinsi anavyo weza kufanya maamuzi ya haraka na kubadilisha mchezo wakati wowote. Nimejifunza kutoka kwake umuhimu wa bidii kujiamini na kuwa kiongozi mwema. Ninapofikiria ya jinsi anavyocheza najisikia hamasa na motisha ya kufanya vizuri kwenye kile ninachokuwa nikifanya.

Michezo ninayopenda kutazama ni mpira wa miguu na, mpira wa kikapu. Napenda michezo hii kwa sababu ni ya kuvutia yenye ushindani mkubwa na mara nyingi hunifurahisha kuona mbinu za wachezaji. Nakumbuka michezo kadhaa ya kushangaa niliyo tazama hasaa mashindano ya ligi kuu ya uingereza na michezo NBA zilizojaa mabao ya kushangaza. Napenda kutazama michezo hii nyumbani au katika maeneo ya michezo pamoja na marafiki wangu. Wakati naangalia na jisikia msisi mko, furaha na mara nyingine pia uoga ambapo timu napokuwa na isupporti inapoanza kushindwa kucheza au kufungwa magoli.

Mwandishi wa vitabu ninae mpenda ni Ken Welibora. Ken Walibora alikuwa mwandishi shupavu wa fasihi ya kiswahili. Mtangazaji wa habari na msomi. Aliandika zaidi ya vitabu arubaini na baadhi yao. Baadhi ya vitabu hivyo vilitumika shuleni. Kama siku njema na kidagaa kimemwozea kufunzia wanafunzi fasihi. Napenda kazi zake kwa sababu anaandika hadithi za kuvutia za maisha halisi na mara nyingine zenye mafunzo muhimu. Hadithi zake huniletea hisia tofauti kutoka furaha hadi msisimko na hunifanya nifikiria zaidi kuhusu maisha na jamii. Na kumbuka kusuma baadhi ya riwaya zake ambazo zilinifundisha umuhimu wa maadili, urafiki na kushugulika na changamoto za maisha. Kila ninaposoma kazi zake najisikia kuelimika na pia nimehamasika, kuandika au kufikiria kwa kina. Riwaya zake nyingi ziligusa maisha ya kijamii na changamoto za watu zikiwa na mafunzo na matumaini na zilimfanya kuwa mwandishi aliyedhaminiwa sana nchini Kenya.